Mafanikio labda ninayoyathamini kazini ni mafanikio ya kuwa na ushirikiano mwema na wafanyikazi wengine na pia kuwa na ushirikiano mwema na ambaye ameniandika kazi na pia kupata labda ninaufanisi katika kila kitu ambacho nachokifanya.

Mimi sana sana hupenda sanaa ambayo inaitwa utunzi napenda sana sana watu ambao hutunga labda nyimbo ama wanaweza kutunga mashairi ama pia wanaweza kutunga vitabu ama aina vya kuandika vitabu.